Ndio, napenda sana kuenda pwani kwa sababu kwanza napenda hali ya anga ya pwani, hiyo joto, naipenda sana, pili napenda vyakula ambavyo vinapatikana pwani, waswahili, haswa hawa watu ambao wanaishi pwani wanaitwa waswahili, wanajua kupika na wanapika na tajriba mwingi sana na napenda chakula chao.

Shughuli zangu za wikiendi huwa naamka mapema napenda kufanya usafi, nasafisha nyumba, napanguza vumbi, napanguza vifaa vifaa vyangu vya nyumba kisha, napenda pia kupanga nyumba yangu iwe mzuri kisha ikifika wakati wa mchana napenda pia kwenda na kutangamana na kukutana na marafiki wangu tupige gumzo na tujadiliane na tupange maisha yetu.

Vile ambapo mimi hushugulikia udhaifu ni kuhakikisha ya kwamba nafanya vile vitu vyote ambavyo nimepanga naenda kufanya. Hivyo ndivyo unahakikisha kwamba udhaifu haikuingi ama haikudhuru katika kazi. Zile vitu ambazo zote umepanga unaziandika chini alafu unazipitia moja kwa moja ukihakikisha kwamba umezifanya na umezikamilisha.

Ile kinywaji ambacho na kipenda zaidi ni juisi ambayo inaitwa afya. Ile juisi ni afya ambayo imetengenezwa na maembe. Ukipata hii kinywaji baridi ambayo imetoka kwa jokofu ni tamu sana. Na mimi napenda kuikunywa wakati kuna jua napenda kuikunywa sana wakati kuna jua kwa sababu pia inajua kupambana na kiu vilivyo. Na hiki kinywaji nilionyeshwa na mpenzi wangu ambaye alikuwa anaitwa Gloria na nikisha kunywa hiki kinywaji nasikia vizuri sana.

Mimi napenda sana rangi ya samawati kwa sababu rangi ya samawati ni rangi ambayo inaonyesha utulivu. Inaonyesha amani, inaonyesha mambo yako shwari. So ile rangi yangu napenda ni rangi ya samawati.

Ile shughuli yangu ya kupendezwa ni kupanda miti. Mimi napenda sana kupanda miti kwa sababu najua kwamba nikipanda mti, itanisaidia kulinda mazingira yangu, itanipatia hewa hewa safi ya kupumua na itafanya mazingira yangu iwe na muonekano njema ama nzuri.

Mimi huwa naoga mara mbili kwa siku. Asubuhi na jioni. Asubuhi nikiamka nikisha fanya mazoezi naingia bafu naoga alafu najitayarisha naenda kazini na pia nikitoka kazini kitu cha kwanza ni naingia bafu naoga kisha ndio natafuta chakula cha jioni.

Ndio, napenda asali. Napenda asali kwa sababu cha kwanza ni tamu cha pili ni haidhuru afya hata inaimarisha afya ya binadamu. Kwa hivyo mimi napenda sana kutumia asali na sikuizi situmii sukari. Natumia asali badala ya sukari.

Mimi napenda kulala mapema kwa sababu najua nikilala mapema, nita amka mapema na nitapata usingizi wa kutosha. Kwa hivyo mimi napenda kulala mapema ili niamke mapema kama jua bado haija amka ama jua haijatua ama jua haijapanda juu.

Yule mtu ambaye alinifundisha jambo muhimu katika maishani mwangu ni wazazi wangu. Haswa babangu alafu mamangu kwa sababu hao ndio watu ambao wamenionyesha jinsi ya kuishi hii maisha inavyofaa nakuwa na maisha ya manufa.

Ndio ndege ambao nimewa fuga nyumbani ni kuku. Kuku ndio ndege ambao nimewa fuga kwa sababu na ni mewafuga kwa sababu kuwauza ni rahisi na wana bei mzuri. Halafu cha pili ni kwamba, kuku ni tamu ukimla. So mi nime wafuga kwa kuwauza na kuwakula.

Kile kifaa cha kiteknolojia ambapo siwezi kuishi pasipo ni simu kwa sababu hii simu inaweza inanifanya niweze kuwasiliana na wenzangu inaweza nifanya inaniwezesha kufanya kazi pale nipo, inaniwezesha hata kuweza kutafuta pesa na kupata pesa. Sasa kile kifaa ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu.

Kile ujuzi ambayo ningeweza kujifundisha ni ujuzi wa kuweza kufanya coding na kompyuta. Hilo ndilo ujuzi naweza penda sana kujifundisha. Maneno ya programming ya komputa ndiyo ningeweza penda kujua.

Haa, mimi si. Napenda kusubiri kwa. Napenda kusubiri kwa foleni. Haswa kama ni foleni ambayo inasonga, sina shida. Lakini pale ambapo nasubiri na ni foleni ambayo haisongi hapo ndipo mimi huwa na shida ya kungoja kwenye foleni.

Mimi sasa napenda kutumia wakati wangu wa bure kwa kucheza na watoto wangu, ama kuenda kusalimia familia na jamii na jamaa ama napenda kuangalia ama kutazama mchezo wa kikapu hivo ndivo mimi hupenda kutumia wakati wangu wa bure.

Kile chakula ambacho napenda kukikula jioni ni ugali, mboga, nyama ama ugali, mboga, mayai lakini sana sana napenda kukula chakula cha ugali jioni kwa sababu napenda kulala kama nimeshiba ndiyo nilale vizuri bila kutatizika.